Ndiyo, napenda kutembea msituni sana. Kutembea msituni unipa nafasi ya kupumzika kiakili na kihisia kwa sabu mazingira ya asili uwa tulivu na yenye kuvutia. Nikiwa msituni, napata hewa safi, nasikia sauti za ndege na wadudu na kuona miti na mimea ya haina mbali mbali. Jambo linalonifanya ni jisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Pia kutembea msituni ninjia ya kufanya mazoezi ya mwili kwani kunanisidia kuimarisha afya na kuongeza nguvu. Zaidi ayo, safari ya msituni unifundisha umimu wa kuifadhi mazingira na kulinda rasimali za asili kwa jili ya vizazi vijavyo.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya shuguli zinazonisaidia kunifanya nijisikie vizuri na salama dhidi ya joto. Kwanza kabisa, napenda kukaa mahali penye kivuli au baridi. Kama chini ya mti, ndani ya nyumba, au sehemu yenye upepo mwanana. Hii hunisaidia kuepuka jua kali ambalo linaweza kuathiri afya yangu. Pia, napenda kunywa maji mingi au vinywaji baridi kama juisi za matunda ili kuzuia mwili kukosa maji. Wakati mwingine napenda kula matunda yenye maji mengi kama tikiti maji au machungwa kwa sababu huniboresha mwili na kunipa nguvu.

Kwa kawaida, nangoja au kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi napenda kuangalia barua pepe ili kuona kama kuna ujumbe muhimu uliotumo usiku au mapema asubuhi. Hii hunisadia kupanga siku yangu mapema na kujua mambo yanaotajika kupewa kipaombele. Wakati wa mchana, huwa naangalia tena barua pepe hasa ninapokuwa na mapumziko au baada ya kumaliza kazi fulani. Hii ni kwa sababu baadhi ya barua pepe huwa na taarifa za haraka au majibu yanaohitajika kwa muda mfupi. Jioni au mwishoni mwasiku napenda kuangalia baruapepe kwa mara ya mwisho ili kuhakikisha sijakosea ujumbe wowote muhimu.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kufua nguo. Hasa wakati kuna nguo nyingi na maji ni baridi. Kufua huchukua muda mwingi na nguvu nyingi na wakati mwingine hunifaya nichoke sana kabla hata sijaona matokeo yake. Pia kama nguo zimechafuliwa sana inabidi kuziosha mara kadhaa ndipo ziwe safi. Jambo ambalo hunikera zaidi. Zaidi ya hayo baada ya kufua bado kuna kazi za kuzianika na baadeye kuzikunja na kupiga pasi. Kazi zote zinaonekana kama mnyororo wa kazi sisizoisha. Wakati mwingine, hali ya hewa inapokuwa mbaya kama mvua au baridi kufua huwa kazi ngumu zaidi na isiofurahisha kabisa.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi na kwa malengo maalumu. Mitandao ya kijamii hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia, kushirikiana mawazo na kupata habari mbalimbali kwa haraka. Kupitia mitandao kama Whatsapp, Facebook au Instagram, naweza kujua kinachoendela katika jamii na dunia kwa ujumla.

Napenda chai kuliko kahawa. Chai unipa utulivu na unifanya nijisikie vizuri hasa ni na pokua asubui au wakati wa jioni. Harufu na ladha ya chai moto unisaidia kupumzika na kwanza au kumaliza siku kwa hali nzuri. Pia chai ni rahisi kuandaana inaweza kunywea pamoja na vifanua kama mkate au biskuiti. Kwa upande mwingine inga kahawa upenda watuengi kwa sababu uwapa nguvu na kuafanya wawe macho. Mimi spendi sana kwa sababu wakati mwingine unifanya jisikie na msisimiko mwingi au kukosa usingizi.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Ninakipenda chumba hiki kwa sababu ndicho hunipafaraja, utulivu na nafasi ya kuwa peke yangu bada ya shughuli nyingi za siku. Kile kinachofanya chumba hiki kipendeke ni mpangilo wake na hali yake utulivu. Kuna kitanda kizuri, godoro laini na mashuka safi ambayo hunifanya nijisikie vizuri sana. Pia, kuna dirisha linaro ruhusu muanga wa asili kuingia mchana na hewa safi. Jambo linalofanya chumba kiwe na mazingira mazuri. Ndani ya chumba hiki hufanya shughuli mbali mbali kama kulala kupumzika, kusoma vitabu na wakati mwingine kusikiliza mziki au kutumia simu yangu. Nikiwa ndani ya chumba hiki huhisi amani, furaha na usalama. Hunisaidia kupumzika, msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Kitu ninachopenda kununua zaidi ni nguo. Napenda kununua nguo kwa sababu hunisaidia kujisikia nipo vizuri na kujiamini ninapotoka au kukutana na watu wengini. Pia napenda kuchagua nguo kulingana na mtindo ninaopenda na hali ya hewa. Jambo linalofanya nijisikie huru kuonyesha ladha yangu binafsi. Sababu nyingine ninachofanya nipende kununua nguo ni kwa sababu kila nguo mpya hulete hisia au pia na furaha. Napenda kutembelea maduka au masoko na kuangalia mtindo mpya rangi na aina mbalimbali za nguo. Wakati mwingine hununuwa nguo kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani, kazini au hafla maalumu.

Ndiyo, nimesha wai kusafiri kwa ndege na ilikuwa ni uzoefu wakipekee na wakuvutia. Mara ya kwanza kusafiri kwa ndege nilihisi msusimuko na furaha hasa nilipoona ndege ikipaa angani. Kwa angalia dunia kutoka juu kulinifanya nione mji, mito na milima kwa mtazamo tofauti kabisa. Safari ya ndege ilikuwa ya haraka na ya starehe ikilinganishwa na usafiri wa barabarani. Ndani ya ndege kulikuwa na mavitu vizuri, waadumu waliokua wakisaidia abiria kwa ukarimu na mazingira tulivu. Ingawa nilihisi hofu kidogo mwanzoni hasa wakati wakupaa na kutua baadaye nilizoea na kufurahia safari.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za mbio za masafa marifu. Ninaopenda mchezo huu kwa sababu unahitaji uvumilivu nidhamu na nguvu za kia kilpa moja na kimwili. Niajabu kuona jinsi wanariaha wanavyoweza kukabiliana na changamoto za muendo mrefu na bado kukamilisha mbio kwa kasi na umakini mkubwa. Mchezo wa olimpiki ambao nilifurahiya kutazama zaidi ni mbio za mita elfu kumi. Nilifurahia kuona wanaiadhaa wakipigana kwa nguvu zote. Kila moja kijaribu kushinda na jinsi shabiki walivyokuwa kihamasisha kila hatua. Mchezaaji wa olimpiki na mpenda ni Eliud Kipchoge kwa sabu ni mratibu wa mbio za masafa marefu na mefanya historia ya kuvunja rekodi ya marathon duniani. Wakati wa mchezo ya olimpiki, usisimiko mkubwa na fura hasa unaposhuhudia ushindandi mkali na mafanikio wanariadha. Pia unisukuma kuzingatia umuhmu ya wazuezi, afya na kujaribu kufanya kila kitu kwa bidi kama wanariadha hawa.

Mimi ujifua nguo takriban mara tatu kwa wiki. Ingawa mara nyingine inaweza kuwa mara zaidi au chini kulingana na kiasi cha nguo chafu. Kila wakati ninapofua, ninakikisha nguo zote zinaoshwa vizuri, zinakauka na kupangwo kwa usahii. Hiu usaidia kuhakikisha nguo zinabaki safi na ziko tayari kuvaa wakati wa wote.

Kila asubuhi ninapoamka ninafuata mpangilio mdogo wa kufanya mambo ambayo husaidia kuanza siku vizuri. Kwanza kabisa, huwa naamka na kuosha uso na meno. Jambo linalo hisia mwili wangu na kunifanya nijiskie safi. Baada ya hapo, napenda kunywa kikombe cha maji au chai. Kwani hunisaidia kuamsha mwili na kuanza siku kwa nishati.

Kazini ninapokutana na udhaifu wangu, huanza kwa kujifahamu na kukubali. Ninaamini kuwa hakuna mtu aliye kamilika. Hivyo hutambua maeneo ninayohitaji kuboresha hunisaidia kuchukua hatua sahihi badala ya kuificha. Ninapojua udhaifu wangu, jitahidi kutazama kwa mafursa ya kujifunza na kukua. Pia hujitahidi kujifunza na kujiboresha kwa kuuliza maswali, kutafuta ushauri, kutoka kwa wenzangu na wakubwa kazini. Na wakati mwingine kujifunza kupitia vitabu au mafunzo.

Ndiyo, ninajiona kama mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu hujitokeza hasa katika namna ninavyo fikiri na kutatua matatizo. Napenda kufuata njia mpya na tofauti za kufanya mambo badala za kufuata njia zile zile kila wakati. Hii hunisaidia kupata suluhisho bora na wakati mwingine la kipekee katika kazi au shughuli ninazozifanya.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kusoma, kufanya kazi na kuwasiliana. Kompyuta hunisadia kupata habari kwa haraka, kupitia interneti, kufanya kazi za shule au kazini nyingine kwa urahisi na kuandika taarifa au ripoti kwa mpangilio nzuri. Pia kompyuta hunisaidia kuwasiliana na watu kupitia barua pepe, mitandao ya kijamii au programu za ujumbe. Jambo liinalorahisisha mawasiliano bila kizuizi cha umbali. Wakati mwngine pia hutumika kwa burudani kama kuangalia video kusikiza mziki au kucheza michezo ndogondogo za kompyuta.

Kwa kawaida, ninafanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi mapema. Wakati huo akili yangu hukua safi, nikua nimepumzika vizuri usiku na sina vikwazo vya uchovu au msongamano wa mawazo. Asubuhi hufanya ni fikie kiwango cha juu cha umakini na kuzingatia undani wa kazi ninazo zifanya. Pia, asubuhi ni muda mzuri wa kupanga mambo na kukamilisha kazi zinazo hitaji fikra nyingi, maamuzi, makini au ubunifu. Wakati wa mchana au jioni, ingawa baado ninaweza kufanya kazi. Mara nyingi akili huanza kuchoka kidogo na nguvu kupungua. Jambo linalofanya kazi zizizo na changamoto kubwa kuwa rahisi zaidi kuliko kazi zinazohitaji umakini mkubwa.

Diyo, napenda kula popcorn. Popcorn chakula chepesi na cha kufraisisha. Asa ninapokitumia wakati wa kupumzika au kuangalia filamu. Napenda ladha yake na mlio wake unapolia, jambo linalofanya iwe burdani zaidi. Pia pukohon raisi kuandaa na inaweza kuliwa bila maandalizi mengi. Wakatu mwingine, napendelea popcorn yenye chumvi kidogo na mara nyingine ile yenye skari kulingana isia zangu. Zaidi ayo, popcorn inaweza kuwa mbadala mzuri wa vifutafunio vingine vizito.

Mara nyingi asubuhi, napenda kula chakula cha afya na chenye nguvu. Kwa kawaida, hupendelea kuwa na mchanganyiko wa mkate au chapati, mayai au matunda kama ndizi au machungwa. Chakula hiki hunipa nishati ya kutosha kuanza siku na kusaidia kushirikia umakini na nguvu mpaka chakula cha mchana. Mara nyingine napenda kunywa kikombe cha chai au kawaha pamoja na chakula cha asubuhi. Kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku kwa hali ya furaha.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Kwa kawaida kila mara ni napohisi kuna sasisho muhimu au kila mwezi. Kusasisha vifaa ni muhimu ili kuhakikisha vina baki salama, vinafanya kazi vizuri na vinaendana na programu au teknolojia mpya. Kwa mfano, kusasisha kompyuta au simu kuna nisaidia kuondoa itilafu za programu virusi au kuhimarisha utendaji. Jambo li naloongeza ufanisi wangu katika kazi na mwasiliano.

Ninapo panga wiki yangu ya kazi, ufuwata mpangiliwo wa makini ili kwakikisha ninafanya kila jambo kwa wakati na kwa ufanisi Kwanza, uangalia vazi la kazi na tare muimu kama mikutano, mitiani au tare za muisho za kuripoti Hii usaidia kupanga kipaombele cha kazi zangu Bada ya hapo, wanda orodha ya kazi za kila siku Kwanza kazi muimu zaidi hadi zile zizizo za darura kubwa Hii inafanya kazi zisipishane na kunisaidia kukamilisha kila moja bila msongo wa mawazo.

Kwa siku ya leo, wazo langu ni kuzingatia mpangilio na kufanya kila jambo kwa umakini.Napenda kuanzia siku kwa kupanga kazi zangu muhimu kwanza.Kama kazi za nyumbani, kazi za shule au shughuli nyingine zinazoitaji muda na akili nyingi. Hii ufanya ni siingie msongo wa mawazo na niwe na huakika kuwa kila jambo linafanyika kwa wakati.

Ninaishi katika nyumba ya familia yenye gorofa moja, yenye Vyumba, Vinne na Sebule pana. Nyumba yangu iko katika eneo tulivu na lenye usafi jambo linalofanya nijiskie vizuri na kuweza kufanya shughuli zangu za kila siku bila usumbufu. Mazingira ya eneo hii ni mazuri sana. Kuna mitaa iliyopangwa vizuri miti na bustani ndogo zinazotoa kivuli na hewa safi. Kipengele ni nachopenda zaidi kuhusu eneo hii ni utulivu wake na usalama. Ninaolililo rafiki kwa watoto pia kuna sehemu nzuri ya kutembe na kupumzika.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli ni shuguli ninayofraia kwa sababu unisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuboresha afya yangu. Pia unipa nafasi ya kufreya mazingira kuona mandhari mbali mbali na kupata hewa safi hasa ninapoendesha baiskeli asubui au jioni. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na unifaya nijiskie huru na mwenye furaha.

Ndiyo, nimeshawai kufuga mnyama. Nilikuwa na kuku nyumbani kwa kipindi fulani na kufuga kuliweza kunifundisha mambo mingi kuhusu kuajibika na utunzaji wa wanyama. Kila siku nilihkikisha wanapokea chakula na maji safi na pia kuangalia afya yao ili kuepuka ugonjwa. Fuga mnyama pia hunifundisha subira kwa sabu unaitaji muda na bidii kuona matokeo yake kama kuku kukua vizuri na kutuwa mayai.

Wakati wa mvu wa mara nyingi hufanya mambo tofauti na siku za kawaida Kwanza napenda kukaa andani ya nyumba kusoma kitabu kusikiza mziki au kuangalia filamu Kwani mvua unifanya nijisikie tulivu na kutaka kupumzika Napenda mvua kwa kiasi, asaa ile ya mvu ya nyakati ya mapumziko Kwa sababu unipaisia ya utulivu na uzuni yenyefuraa kidogo Ninakumbuka siku moja ya mvu wa nilifuraia sana nilipokuwa na familia yangu Tukilala karibu na dirisha, tukisikiliza sauti ya mvua, ikinyasha juu ya mapaa na kuzunguka nyumba Kwa ujumla, mvua hubadilisha mpango wangu na kawaida kunifanya nifanya zaidi, shughuli, za ndani na kupumzika.

Ninaamini kipawa changu kikuu ni ubunifu na kutatua matatizo. Napenda kufikiria njia mpya na za kipekee za kukabilia na changamoto. Iwe kazini, shuleni au katika maisha ya kila siku. Kipawa hiki hunisaidia pia kupanga mambo kwa mpangilio nzuri na kupata suluhisho bora bila kuchanganyikiwa. Zaidi hayo, ninakipawa cha mawasiliano kwa sababu nina uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa mawazo ya wengine.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku kwa kawaida asubuhi kabla ya kwanza kutumia kifaa kwa shughuli mbali mbali. Kusajili chaji mapema kuna hakikisha kifaa kina nguvu ya kutosha kwa muda wowote wa siku bila kuingiliwa na tatizo la nishati kupungua. Mara nyingine ikiwa nimefanya kazi nzito au kutumia kifaa kwa muda mrefu. Huenda nikachaji tena sehemu ya mchana ili kuhakikisha kifaa kinandelea kufanya kazi vizuri.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, fuata hatua kadha, ili kwa kuhakikisha kila mtu anashirikiana na kwa ufanisi na kazi inakamilika kwa mafanikio. Kwanza, fanya mawasiliano wazi na wenzangu, kueleza malengo ya kazi na kuhakikisha kila mmoja anajua jukumu lake. Hii husaidia kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu anachangia ipasavyo.

Mchezo ninaopenda kutazama zaidi ni mpira wa mguu. Ninaipenda michezo hii kwa sababu ni ya kusisimua yenye ushindano mkali na mara zote hutia shauku kuona wachezaji wakipigana kwa kila mpira. Nakumbuka mchezo wa kushangaza kabisa niliotazama ulikuwa ni mechi ya finali ya kikombe ya la dunia. Nilifurahia jinsi timu mbili zilivyokuwa zikipigania bila kuachana kila goli lilinipa msisimuko mkubwa na hata muda wa nyongeza uliokuwa wa kutia shaka sana. Napenda kutazama michezo hii nyumbani ambapo ninaweza kukaa vizuri kupata vinywaji kuzingatia mchezo kwa umakini. Wakati ninaangalia michezo huhisi msisimko fuhara na mara nyingine shauku kubwa. Hasa pale timu ya mchezaji niliyempenda anapofanya vizuri.

Niliozaliwa ni nakulia katika mji mdogo uliojaa amani na furaha ambapo kila mtu anajulikana na mazingira na tulivu. Nakumbuka utoto wangu ulikuwa nzuri sana asaa kuzunga mtaa na marafiki kucheza mchezo ya kawida ya utoto na kushiriki sherehe za kijamii na mji wetu. Kitu kinachofanya mji wangu kuwa malumu ni msisimuko wa maisha ya kijami na utulivu wa mazingira. Watu wanasaidiana na kitla tukio la kijami uwa na rafulaa. Napenda kurudi pale wakati wowote ninapoitaji kupumzika na kupata kumbukumbu nzuri za utotoni. Kwa ujumla mji wangu wa kuzaliwa ni maali pa furaha kumbu kumbu zuri na utulivu.

Ndiyo, nimeshae kuwenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa ni uzoefu wa kipeke sana. Nilifurahia kuona kazi mbalimbali za sana kama picha, michoro, sanamu na kazi za mikono za kipekee. Kila kipande cha sana kilikuwa na hadithi yake, hisia na ujumbe wa kipekee. Jambo linalonifanya nianze kufikiria kwa undani na kujaribu kuwaelewa mawazo ya msanii.

Ndiyo, nimeshawai kununua tikiti za tukio na mara nyingi ni kwa ajili ya michezo filamu au maonyesho ya sanaa. Kunua tikiti, kunanipa uhakika wa kuingia na kuudhuria tukio kwa wakati uliopangwa, bila kelele za kushindana na wafuasi wengine pale mlangoni. Mara nyingi napanga mapema niwape nafasi nzuri za kukaa, hasa tukio la michezo au tamasha la sanaa. Pia kununua tikiti, unanisaidia kupanga bajeti na muda, Kwani najua siku na saa ya Tukio na siitaji kubashiri au kusubiri muda mrefu.

Napenda rangi ya samawati ya utulivu kwa ukuta wa chumba. Rangi hii unipa isia ya amani na utulivu. Jambo linalofanya chumba kiwe mahali pazuri pa kupumzika na kufikiri. Samawati ni rangi ambayo si ya makali sana. Bali ni tulivu, hivyo inasaidia akili kupumzika na pia ufanya chumba kiwe kikubwa na cha kupendeza zaidi.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa bidii, nidhamu na kuheshimiana na wengine. Kupitia mafunzo yake nilijifunza jinsi ya kupanga maisha yangu. Kufanya kazi kwa uwaminifu na kushirikiana na wenzangu bila kuwasumbua. Alinifundisha pia umuhimu wa kujifunza kila siku. Kuwa mvumilivu pale ambapo yanapokuwa magumu na kujaribu kushugulikia changamoto kwa utulivu. Hii ilinisaidia si tu nyumbani bali pia shuleni na katika maisha yangu ya kila siku.

Nimesha wai kusafiri mahali pazuri sana. Nisemu ambayo inakumbu kwa sana ni pwani ya baari ya nye mchanga, mweupe na maji safi ya samawati. Maali hapo nilifraia sana mandhari ya ajabu, pepo muanana na sauti ya mawingu ikipigua kwenye pwani. Nilipumzika, kucheza, kwenye mchanga na kuogelea kidogo. Jambo lilonipa furaha na amani ya kipeke.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi ni msongamano wa kazi na muda mfupi wa kukamilisha majukumu. Wakati mwingine, kazi nyingi huja kwa wakati mmoja, jambo linalosababisha shinikizo la muda na kugombana kati ya kazi muhimu na zisizo muhimu. Hii hufanya nianze kutafuta njia ya kupanga vizuri kazi zangu ili zisishuke ubora au kupitwa na muda.

Manjano ni rangi inayopatikana kati ya njano na rangi nyepesi ya kawia. Katika luga ya kiswahili, neno manjano linausiana na kitu chochote chenye rangi ya njano yenye muangaza au muangaza wa dhahabu. Rangi hii mara nyingi uwashiria muangaza, furaha au moenekano ya jua.

Basi ni neno la kiswahili linamaana nyingi kulingana na muktadha wa sentensi. Moja ya maana zake ni kusema kuanza au sasa. Ambapo linaonyesha kuendelea au kumaliza jambo. Kwa mfano mtu anawaza kusema umefanya kazi yako basi sasa pumzika. Ikimaanisha kwamba baada ya kufanya kazi sasa ni wakati wa kupumzika.

Bila shaka, ni usemi wa kiswahili, unaotumika kuonyesha uhakika, kusaidika au kukabiliana na jambo fulani. Linatumika pale mtu anapothibitisha ukweli wa kitu au kuonyesha kwamba hana shaka yoyote kuhusu jambo linalosemwa. Kwa mfano, mtu anaweza kusema, "bila shaka, nitakusaidia kesho." Ikimaanisha kwamba yeye hakika kabisa atakusaidia kesho.

Mshahara ni malipo au kipato kinachopokelewa na mfanyakazi kutokana na kazi anayofanya. Mara nyingi mshahara ulipwa kwa mwezi, wiki au wakati fulani kulingana na makubaliano ya kazi. Mfano wa sentensi ni kila mwishoni mwa mwezi wafanyakazi hupokea mshahara wao. Ikimaanisha kuwa malipo husubiliwa mwishoni mwa kipindi cha kazi.

Bidhaa chochote kinachouzwa au kinachozalishwa ili kukithi maitaji ya mtu. Bithaa inaweza kuwa ya aina mbalimali kama vile chakula, nguo, vifaa, vya nyumba, teknolojia au huduma zinazotolewa kwa watu. Mfano wa sentensi ni soko linauza bidhaa nyingi za kisasa kama vile nguo, vyakula au vifaa, vya shule. Hii inaoesha kuwa bidhaa ni mali au vitu vinayoweza kutumika na kuuuzwa.

Neno babu linamaanisha babu wa kiume, yani babu wa familia ambaye ni baba wa mzazi wa mtu. Babu nisehemu muhimu sana katika familia na jamii kwani mara nyingi huchukuliwa kama kiongozi wa kifamilia au mshauri wa vizazi vipya. Mfano wa sentensi ni babu yangu anaishi kijijini na mara zote unishauri kuhusu maisha. Hapa neno babu linaonyesha heshima na nafasi ya kimsingi ya babu katika familia.

Blue linamaanisha rangi ya samawati ambayo ni moja ya rangi za msingi zinazojulikana katika maisha ya kila siku. Rangi hii mara nyingi inahusiana na utulivu, anga, bahari na wigo wa amani. Mfano wa sendesi ni gari lake ni blue na linang'aa sana. Ikionyesha rangi ya gari iyo. Aidha ya rangi ya blue hutumika pia katika mavazi, nyumbani na vifaa mbalimbali. Kwa mfano nilinunua shati la blue kwa ajili ya sherehe. Ilionesha jinsi rangi ya blue inavyopendelewa na kutumika kwa ajili ya urembo na mtindo.

Abari za jioni ni salamu inautumika wakatu wa jioni kwenyesha heshima, uchirikiano na kwasiliana kwanjia nzuri na mtu mingine. Hali hii utokea mara nyingi bada ya mchana na kabla ya usiku na nisemu ya mazunguzo ya kila siku kati ya watu katika familia, shule au jamii. Mfano wa sindesi nilimuona mwalimu shule ni nikamwambia abari za jioni. Nikimanisha kwamba nilimtakia hali njema ya jioni.

Baadaye linamanisha katika wakati ujao au baada ya muda fulani. Linatumika kuonyesha kwamba jambo fulani halitatokea sasa, bali litafanyika baadaye. Mfano wa sentensi tutakutana baadaye baada ya chakula cha mchana. Ikimaanisha kwamba mkutano hautafanyika sasa, bali baada ya muda fulani.

Nne ni idadi inayotumika kwa hesabu ya vitu au watu wane. Ni moja wapo ya namba za msingi katika mfumo wa kihesabu unaotumika sana katika maisha ya kila siku, shuleni, nyumbani, na katika shuguli mbalimbali za jamii. Mfano wa sentensi ni darasani kuna wanafunzi wane, ikimaanisha kuwa idadi ya wanafunzi waliopo ni wanne.

Shule ni taasisi ya elimu ambapo wanafunzi upata maarifa, ujuzi na maadili mbali mbali. Shule ni mahali muhimu sana katika jamii kwa sababu usaidia kukuza elimu, maarifa na uwezo wa nafunzi ili waweze kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla.

Yai ni kizazi au chakula kinachotokana na kuku au ndege wengine, ambacho hutumika sana kama chakula kwa binadamu, yai chakula chenye virutubisho muhimu kama vile proteini, vitamini na madini ambavyo husaidia katika ukuwaji wa mwili na kuupa nguvu.

Machi ni jina la mwezi wa tatu katika kalenda ya mwaka. Mwezi wa Machi hufuata mwezi wa Februari na hutangulia mwezi wa Aprili. Ni mwezi muhimu sana katika kupanga shughuli mbali mbali za kijamii, kielimu na kichumi.

Na kili neno linalomanisha kuingia kuandika au kuchukua kitu kutoka mahali fulani bila kubadisha au bila kutoa chanzo kwa kifupi na kili ni mara nyingi hutumika kuonyesha kitendo kisicho rusiwa hata katika masoma au mtihani.

Suluhisho ni njia au atua au mkakato unaotumika kutatua tatizo fulani au kuondoa changamoto inayokabili mtu jamii yao taasisi. Suluhisho utafuta kuleta mabadiliko chanya kwa kushugulikia chanzo cha tatizo badala ya dalili za kepeke. Mara nyingi, sulisho hupatikana baada ya kufikiri kwa kina, kufanya utafiti au kushirikisha watu mbalimbali wenye kuelewa kuhusu tatizo usika.

Kwanza karibu hutumika kumkaribisha mtu kama ishara ya heshima au karimu. Kwa mfano mtu anaofika nyumbani au mahali fulani. Wambiwa karibu kumfanya ajisikie amekubaliwa au kuthaminiwa. Pili karibu linaweza kumaanisha usiwe na shukrani au ni kawaida. Mtu anaposema asante. Katika hali hii karibu utumika kama jibu la shukrani koenyesha yaa kwamba kusaidiwa au kufanya jambo fulani ni jambo la kawaida. Tatu karibu linaweza pia kumaanisha kuwa karibu na kitu au mahali. Yani kutokuwa mbali kwa mfano shule iko karibu na soko.

Mpango ni mpangilio mkakati au mfumo wa hatua unaopangwa kwa makini hili kufanikisha jambo fulani au kufikia lengo linalowekwa. Mpango hutumika kuongoza hatua za watu, rasilimali au shughuri hili kuhakikisha matokeo ya nayotarajiwa ya napatikana kwa ufanisi na kwa utaratibu.

Jibini ni neno linalotumika kumuuliza mtu ajibu au kutoa jibu. Jibini ni amri au ombi linalomanisha toa jibu au fanya maelezo yako juu ya swali au alifulani. Utumika sana katika shule kwenye quiz au mazungumzo ya kawaida wakati mtu anataka kujua maoni au tarifa au fufanuzi.

Idara ni sehemu au kitengo kilichopangwa ndani ya taasisi shirika shule hospitali au kampuni ambacho kina jukumu maalumu idara huundwa ili kurahisisha utendaji kazi na kuhakikisha kila shughuli inafanywa kwa ufanisi.

Wasibu ni taluma au kazi inaosiana na kurekodi, kuchambua na kusimamia tarifa za fedha za kampuni, shirika au mtu binafsi. Wasibu unakikisha kwamba fedha zinatumika ipasavio, mapato na matumizi yanaandikwa kwa usahii, na kwamba ripoti za fedha zinaonyesha hali ya halisi ya mali na madeni.

Bustani ni eneo au shamba linalopangwa kwa makini ambalo huzingatia kupanda mimea, maua, matunda, mboga au miti kwa madhumuni ya mapambo, lishe au burudani. Bustani siyo tu sehemu ya kilimo bali pia ni sehemu ya kupumzika na kufurahia uzuri wa asili.

Rahisi ni sifa inayotumika kueleza jambo ambalo halina ugumu, linatambulika haraka na linaweza kufanikishwa bila shida kubwa. Neno hili linaonyesha hali ya kuwa mwepesi au kufanikisha jambo kwa urahisi.

Nimefurahi kukutana na we ni maana kwamba mtu anonyesha furaha na heshima baada ya kukutana na mtu mwingine mara nyingi kwa mara ya kwanza. Nikauli inayo tumika kuonyesha ukarimu heshima na hisia nzuri za kufaamiana.

Folder ni kifaa au chombo kinachotumika kusimamia na kuifadhi karatasi nyaraka ati au faili kwa mpangilio. Folder ufanya iwe raisi kupata nyaraka fulani bila kuchanganyika na nyingine na pia ulinda nyaraka zisiyaribike.

Dada ni neno linalomaanisha kaka wa kike wa mtu mmoja. Nisehemu ya uhusiano wa familia na hutumika kueleza uhusiano wa damu au karibu wa familia. Dada anaweza kuwa mkubwa au mdogo kulingana na umri wake ukilinganishwa na mtoto mwingine wa familia.

Pilipili ni mmea unaotumika sana kama kiungo cha chakula au kikundi cha viungo ambacho hutoa ladha ya moto kwenye vyakula pilipili inaweza kuwa mbichi kavu au rangi nyekundu kijani au ya manjano na utumika pia katika dawa za kienyeji kwa sababu ya mali zake za kiafya.

Treni ni kifaa cha usafirishaji kinachotembea kwenye reli kikiongozwa kwa nguvu ya injini au mvuke kinachotumika kusafirisha abiria au mizigo kutoka saimu moja kuenda nyingine. Treni ni moja ya njia za usafirishaji wa arthi zinazotumika sana duniani hasa kwa usafirishaji wa umbali mrefu.

Barua pepe ni ujumbe wa kieletroniki unaotumwa na kupokelewa kwa kutumia komputa simu au vifaa vingine vya kidigitali kupitia mtandao wa interneti. Barua pepe ni moja wapo wa njia kuuza mawasiriano za kisasa ikilinganishwa na barua za kawaida kwa sabu ni haraka na fuu na raisi kutuma ujumbe kwa mtu mmoja au wengi.

Tatu ni neno linalotumika kuonyesha nambari ya tatu katika mlolongo wa hesabu, ikimaanisha tatu. Nambari tatu ni sehemu ya mfumo wa nambari za asili na hutumika katika hesabu kuhesabu vitu au kuonyesha nafasi katika mlolongo.

Soksi ni mavazi madogo yanayovutwa mguuni hasa kutoka kwenye kidole cha mguu hadi kwenye kiuno au sehemu ya chini ya mguu kwa lengo la kulinda mguu kuongeza joto au kwa kuhakikisha faraja wakati wa kuvaa viatu. Soksi hutumika na watu wa rika zote wanaume wanawake na watoto na hutengeneza kwa nyuzi mbalimbali kama pamba sufu au nyuzi.

Mashua ni chombo cha maji kilichotengenezwa kwa mbao, bati au nyuzi za kisasa kinachotumika kusafirisha watu au mzigo baharini, mtoni au ziwani. Mashua hutumika sana katika maeneo ya pwani, mito au maziwa na ni njia ya usafirishaji wa kawaida kabla ya kuanzisha kwa meli na boti au za kisasa.

Mboga ni kikundi cha mmea inayoliwa na watu kama chakula hasa majani mizizi au matunda madogo mboga ni sehemu muhimu ya lishe kwani hutoa vitamini madini au nyuzi nyuzi muhimu kwa afya ya mwili hutumika katika mapishi mbali mbali kama supu mchuzi saladi au chakula kikuu.

Rasilimali watu ni ile linalotumika kueleza watu wenye ujuzi, maarifa na uwezo wa kufanya kazi ndani ya shirika, kampuni au jamii, ambao utumika kufanikisha malengo ya shirika au maendele ya jamii. Rasilimali watu ni moja wapo ya vipengele muhimu vinavyahitajika kusumamiwa kwa uangalifu kwani wanajamii au wafanya kazi ndiyo nguvu kuu ya kufanya shughuli zozote ziwe kufanikishwa.

Tafadhali neno la heshima na adabu linalotumika kuomba kitu kwa heshima au kwa adabu. Mara nyingi linatumika kabla au bada ya ombi ili kuhonyesha ishima na upole katika mawasiliano. Neno linalonyesha adabu upole na ishima kwa mtu anaye mwelekea.

Jiko ni kifaa kinachotumika kupikia chakula, kuchemsha maji au kutengeneza moto kwa ajili ya kuandaa vyakula. Jiko linaweza kuwa la muwako wa kuni, makaa, gesi au umeme na ni sehemu muhimu katika nyumba za makazi, hoteli au sehemu nyingi za kupikia.

Unununuzi ni shughuli ya kupata bidhaa au huduma kwa malipo ununuzi ni semu muhimu ya maisha ya kila siku na hutumika katika familia biashara na taasisi mbalimbali shuguli hii inaweza kufanywa dukani sokoni mtandoni au sehemu yoyote inayouza bidhaa au huduma.

Ijumaa ni siku ya saba ya juma katika kalenda ya kiswahili. Inayofuata alhamisi na kabla ya jumamosi. Katika baadhi ya dini na tamaduni, ijumaa ni ina umuhimu maalum kwa kidini na kijamii. Ni siku inayotambulika kama sehemu ya mpangilio wa kila wiki na mara nyingi hutumika kwa shughuli za dini, biashara na burudani.

Kulia nikitendo cha kutoa sauti ya uzuni maumivu au hisia za shauku kwa njia ya machozi au sauti. Nino hili linaweza kutumika kueleza hisia za kihemeko kama vile uzuni uchungu au hata furaha kubwa mara nyingine. Kulia ni sehemu ya maonyesho ya hisia ya binadamu na mara nyingi huambatana na miondoko ya uso na mwili.

Mara kwa mara ni usemu wa kiswahili unautumika kullleza kitendo kinachofanyo kwa mara nyingi au kwa kipindi kifupicha kurudia. Kwa maneno mengine kina husisha tukio tendo au hali inajirudia mara nyingi bila kutokuwa na mpangilo malumu lakini kufanisi inaonekana kuwa na mara nyingi.

Baiskeli ni kifaa cha usafiri kinachopandwa na mtu na kuendeshwa kwa kutumia miguu yake kukokota pedali ambacho kinamagurudumu mawili kwa kawaida mpini wa muelekeo, kiti na mfumo wa breki. Baiskeli ni njia ya usafiri inayopatikana kwa urahisi na fuu na pia ni burudani au mchezo kwa watu warika zote.

Kubonyeza ni kitendo cha kushinikiza au kubofya kitu kwa kutumia kidole, mkono au kifaa fulani. Mara nyingi ili kuwaamsha, kufungua au kufanya kitu kiweze kufanya kazi. Kubonyeza ni maneno yanao tumika sana katika maisha ya kila siku asaa katika teknolojia lakini pia katika maisha ya kawaida.

Hifadhi ni kitendo au nafasi ya kuweka kitu kwa usalama hili kisiharibike au kisipotee au inaweza pia kumaanisha sehemu maalumu inayolindwa hili kuhifadhi mazingira wanyama mimea au mali nyingine za dhamani neno hili linaweza kutumika katika mkutadha wa kila siku biashara au mazingira.

Andika nikitendocha kuwasilisha mawazo habari au taarifa kwa kutumia maneno ya liyoandikwa kwa kalamu, penseli au kifaa cha kieletroniki kama kompyuta au simu. Andika ni neno linalotumika mara nyingi katika elimu, kazi, mawasiliano na maisha ya kila siku.

Ndege nikiumbe wa ndege alie na mabawa na akiweza kuruka ambawa ni semu ya wanyama waanga na utofautiana kwa ukubwa rangi na aina ya kileo ndege utambulika kwa uwezo wake wakuruka kutumia mabawa na maranyingine kutowa sauti za kipeke pia baadhi ya ndege uliwa na utumika katika shuguli za kibinadamu kama uvuvi urudani na uchunguzi waanga.

Binti ni msichana au mwanamuke mdogo wa kiume au wa familia hasa kiwa na umri wa utotoni hadi ujana au mwanamuke kwa jumla katika mkutatha wa kiheshima. Neno hili linatambulika katika jamii nyingi za kiswahili na hutumika kueleza uhusiano wa kifamilia kijamii hata katika heshima.

Uzalishaji nikitendo au mchakato wa kutengeneza kuzalisha au kutoa bidhaa huduma au mali fulani kutoka kwa rasilimali zilizopo. Neno hili linahusiana sana na uchumi, kilimo, viwanda na biashara na linatumika kueleza hatua za kupata mali zilizo hitajika kwa matumizi ya kibinafsi au kwa soko.

Baridi ni hali ya hewa mwili au kitu kilichokosa joto ambacho husababisha hisia ya baridi na kupungua kwa kiwango cha joto. Nino hili linaweza kutumika katika mkutadha wa mazingira afya hisia hata ladha.

Sekta ni kipengele au sehemu ya uchumi, jamii au tasisi zinazofanya kazi fulani kwa kutoa huduma maalumu. Neno hili linatumika kueleza jumla ya mashirika kama kampuni, shughuli zinazohusiana na aina fulani za uzalishaji au huduma katika taifa au jamii.

Kabisa neno la kiswahili linalo tumika kueleza jambo lililo kamili halina kasoro limekamilika au limefanya kwa ukamilifu wa hali ya juu neno hili linaweza kutumika katika maelezo ya hisia matendo hali au kielezo chakuzabitisha hali ya kitu.

Futa ni kitendo cha kuondoa, kusafisha au kuharibu kitu kilichoandikwa, kimechapishwa au kilichopwa kwenye uso fulani au kwa kutumia chombo kama brashi, kitambaa, gundi au kifaa cha elektroniki. Neno hili linatumika pia katika mkutadha wa kuondoa taarifa, makosa au vitu vinavyokinza na hali inayotajika.

Mlango nikifaa cha kuingia au kutoka kwenye jengo chumba au semu fulani kinachofungwa na kufunguliwa kwa kutumia kamba kifaa cha kufungua au kifaa cha umeme, mlango utoa usalama faraga na njia ya kuthibiti mitiririko wa mtu au vitu ndani ya eneo fulani.

Kofia ni vazi la kichwani linalovikua kwa sababu ya ulinzi heshima au mtindo wa wa tamaduni. Kofia hutengeneza sehemu ya juu ya kichwa na mara nyingi kuchangia kulinda kichwa kutokana na jua baridi au jeraha. Pia kofia inaweza kuwa ishara ya hadithi ya kijamii au heshima katika baadhi ya tamaduni.

Kuku ni ndege wa kifungo anayelishwa na binadamu kwa ajili ya nyama, mayai na mara nyingine kwa biashara au burudani. Kuku ni miongoni mwa wanyama wa kwanza waliokuwa na umuimu mkubwa katika maisha binadamu kutokana chakula na kipato wanachotoa.

Kawaida ni hali kitendo au jambo linalotokea mara nyingi kwa kawaida au kwa njia ya kawaida bila kuwa cha kipekee au cha ajabu neno hili linatumiwa kueleza muenendo kwa kawaida wa maisha matendo au hali ambazo hazina tofauti kubwa na zile za kila siku.

Mapema nikielezwa kinachotumika kueleza jambo lililotokea au kufanya kabla ya muda unaotarajiwa kawaida au uliopangwa. Neno hili linatumika kueleza wakati wa matukio tabia au hatua zinazofanywa kwa haraka au kabla ya ratiba rasmi.

Utafiti ni mchakato wa kuchunguza, kuchambua na kupata tarifa, maarifa au suluhisho kwa kutumia njia za kisayansi au zinazopangwa kwa mpangilio maalumu. Utafiti hulenga kuelewa tatizo kubaini sababu au kubaini suluhisho la tatizo fulani katika jamii, elimu, sayansi au uchumi.

Zabarau ni rangi inayojumuisha mchanganyiko wa rangi nyekundu na blu, ikitokea rangi ya kina, yenye mvuto na mara nyingine inahusisha na ishima au adithi ya kipeke. Rangi ya zabarau utambulika kwa uwiano wake wa rangi zinazo changanywa na utumika katika mwavazi, mapambo, tasura na ata ishara ya alama.

Aprili ni mwezi wa nne wa kalenda. Unaotambulika katika mwaka wa kalenda ya kisasa. Aprili ni mwezi unaojulikana kwa hali ya hewa tofauti kulingana na inchi, shughuli za kilimo, sherehe na matukio ya kijamii.

Koti ni vazi lenye mikono lenye kifuniko cha mbele kinachovaa juu ya shingo na kifua, linalofungwa kwa vitufe, zipu au mikanda, linalolindwa au kupambwa kwa mitindo na linalovaa juu ya nguo za kawaida. Koti hutumika kwa ulinzi dhibiti ya baridi mvua au jua na pia kwa sehemu ya mtindo au heshima.

Mfanyakazi ni mtu anayefanya kazi fulani chini ya muajiri taasisi au shirika kwa malipo au mshahara ili kutimiza majikumu na malengo ya kazi husika.

Mashariki ni mwelekeo wa kijiografia unaoashiria upande wa jua kuchomoza na kawaida hutumika kuonyesha mwelekeo wa sehemu nchi au mji. Neno hili pia linatumika katika maelezo ya ramani, hali za anga au kueleza sehemu za dunia kwa mtazamo wa wakijiografia.

Matunda ni vipande vya mimea vina vyotokana na mimea au mti vina vyoliwa na binadamu au wanyama kwa chakula, lishe au latha. Matunda ya navirutubisho muhimu kama vile vitamini, madini, sukari, za asili na nyuzi za mimea ambaza usaidia mwili kuwa na afya njema.

Nafasi ni sehemu, nafasi au kipande cha eneo kinachotumika kwa ajili ya kitu au mtu fulani, au nafasi ya mtu katika jamii, kazi au nafasi ya kimfumo. Neno hili linaweza kueleza nafasi ya kimwili, nafasi ya kijografia, nafasi ya kimsingi au nafasi ya kiheshima na hadhi.

Alhamisi ni siku ya tono katika juma ya kalenda ya kiswahili, ikifwata jumatano na kabla ya ijumas. Siku ya alhamisi, mara nyingi utambulika kama shughuli za kawaida za kila siku, kazi shule au tamaduni za dini na kijamii kulinga na jamii.

Leo ni kielezo cha wakati kinachomaanisha siku ya sasa yaani siku ambao mtu yupo au jambo linafanyika kwa wakati neno leo linatumika kuenyesha matukio shughuli au hali zinahusiana na siku ya hiyo yenyewe na linasaidia kupanga ratiba au kueleza matukio ya kila siku.

Faida ni manufaa, matokeo chanya au nyongeza ya kijamii kifedha au kiafya inayopatikana kutokana na jambo fulani kitendo wa hali. Neno hili linatumika kueleza matokeo mazuri yanayopatikana kutoka kwa juhudi, rasilimali, biashara, elimu na maamuzi ya kila siku.

Kwa wapi ni kauli au swali nalotumika kuhuliza mahali au eneo la kitu mtu au jambo fulani Neno hili linasaidia kupata maelezo ya kijografia kianwani au hata kimsingi kusu mali ambapo kitu kinakwepo katika kiswahili mara nyingi utumika kwa sehemu ya mazungumzo hili kuwelewa eneo au nafasi ya kitu.

Baba ni mtu wakiume, anaye paswa kuwa mzazi wa mtoto, anaye husika katika malezi, msaada, hifadhi na mafunze ya watoto wake. Baba ni kielezo cha uongozi wa familia, uwajibikaji na heshima katika jamii, na mara nyingi anachangia katika malezi ya kiakili, kisia na kifedha ya familia.

Bonasi niongeza au zawabu ya kifeza kipengele cha malipo au zawadi inotoloa kwa mtu kutokana na kazi nzuri mafanikio au jitiada za ziada bonasi inaeza kutolewa na muajili taasisi au shirika kama njia ya kuridhisha mfanya kazi kumtia moyo au kusherekea mafanikio.

Mkate ni chakula kilichotengenezwa kwa unga wa nafaka kama ngano, mahindi au mtama. Kikiwa kimeyeyushwa na kuokoa au kukaangwa na kikiwa chakula kikuu au kionjo cha kila siku kwa binadamu. Mkate ni moja ya vyakula muhimu vinavyotua wanga nishati na virutubisho muhimu mwilini.

Mguu ni sehemu ya mwili wa binadamu au wanyama inayounganisha kiuno a miguu ya chini, inatumika kusimama, kutembea, kukimbia au kuthibiti usawa wa mwili. Mguu ni muhimu katika shuguli za kila siku na unachangia mwendo nguvu na usawa wa mwili.

Makubaliano ni mchango au mwafaka wa mawazo, matakwa au maamuzi kati ya watu wawili au zaidi, ambapo upande zote zinakubaliana kwa ihari yao kufikia suluhisho, mkataba au maamuzi ya pamoja. Makubaliano ni muhimu katika maisha ya kila siku, biyashara, familia, jamii na katika shuguli za kisheria.

Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata tarifa kwa haraka na kwausahii kufanya maisabu kuhifadhi data na kutuma kwa kupokea tarifa na kusaidia katika shuguli mbalimbali za kielimu biashara na mawasiliano kompyuta ni chombo muhimu katika zizama za kisasa kutokana na uwezo wake wakufanya kazi kubwa kwa muda mfupi.

Vifaa ni vyombo mashine au zana zinazotumika katika kufanya kazi fulani, kutekeleza shughuli za kazi elimu, kilimo na kusaidia kurahisisha au kuongeza ufanisi kwa shughuli hizo. Vifaa vinaweza kuwa vya mwili au vifaa vya kielektroniki kulingana na aina ya kazi.

Hospitali nitaasisi ya afya inayotoa huduma za matibabu, tiba au uangalizi wa wagonjwa ikiwa na madaktari wa uguzi na vifaa maalumu vya kutibu magonjwa na jeraha. Hospitali nisehemu muhimu katika jamii kwa sahabu hutoa huduma za kiafya zinazolinda maisha na kuboresha hali ya kiafya ya watu.

Mkono ni sehemu ya mwili wa binadamu inayounganisha bega na kifundo cha mkono inaotumika kushika kuguza kupiga kuandika na kufanya shuguli mbalimbali za mikono mkono ni muhimu kwa maisha ya kila siku kwa sababu usaidia mtu kufanya kazi za kimwili kimtamaduni na kijamii.

Kubwa ni sifa inayotumika kueleza kitu mtu au jambo lenye ukubwa mkubwa nguvu au muimu zaidi kulinganisha na vingine neno hili linaweza kutumika kwa vitu vya kimwili kielezo chakili kijamii au hata kisia.

Kushindwa ni hali au matokeo ambayo mtu kikundi au kitu ufanikishwa malengo, jukumu au mpango uliokusudiwa na kusababisha kutoelekeza kile kilichopangwa au kupoteza nafasi ya kufanikisha jambo fulani. Neno hili linaonyesha ukosefu wa mafanikio kushindwa kukabiliana na changamoto au kutoweza kufanikisha matokeo ya liotarajiwa.

Hivi karibuni nikelezo kinachotumika kueleza kipindi cha munda kilichopita hivi majuzi mara chache kinahusiana na matukio tarifa au mabadiliko yaliyojitokeza hivi punde kabla ya sasa kielezo hiki kinatumika kutoa tarifa za hali ya hivi punde au mambo yaliofanyika kwa munda fupi uliopita.

Ratiba ni mpangilio wa mda uliopangwa kwa ajili ya shughuli kazi au matukio maalumu unaonyesha wakati na taratibu za kutekeleza kila jambo ili kuha kikisha utendaji wa shughuli unakuwa na mpangilio wa ufanisi. Ratiba ni muhimu katika maisha ya kila siku shule kazi na jamii kwa kuwa husaidia kupanga mda na shughuli za taratibu.

Mjomba ni ndugu wa kiume wa baba yani kaka wa baba ambaye kwa kawaida huchukulia kuwa sehemu ya familia na ana jukumu la kisaikolojia ya kijamii na mara nyingine kihalisi kama mlezi au mshauri wa watoto wa wa ndugu zake. Katika tamaduni nyingi za kiafrika, mjomba huchukuliwa kama mtu muhimu katika malezi, ushauri na uhusiano wa kifamilia.

Nane ni nambari ya pili baada ya saba na kabla ya tisa katika mfumo wa hesabu wa kawaida na pia inatumuka kwa hesabu vitu na kueleza idadi fulani nambari nane ni sehemu ya mfumo wa nambari za kawaida na inaumuimu katika hesabu elimu na maelezo ya kila siku.

Bajeti ni mpango wa kifetha unoeleza mapato ya matumizi yanao tarajiwa kwa kipindi fulani cha muda mara nyingi kwa mwaka mmoja ili kusaidia kupanga kuthibiti na kutumia rasimali kwa ufanisi bajeti utumika na watu binafsi familia mashirika na serikali kuwakikisha kuwa fedha zinatumika kwa usahihi na malengo muhimu yanayotimizwa.

Jaketi ni nguo ya nje inayovaliwa juu ya shati, gauni au vazi lingine ili kutoa joto, ulinzi dhidi ya baridi na mvua au kwa madhumuni ya mtindo wao wa heshima. Jaketi inaweza kuwa na mikono mirefu au fupi na mara nyingi inavifungo mpengele ili kufungwa. Nisehemu muhimu ya mavazi katika kila jamii inayotumika kwa siku za kawaida au hafla maalum.

Nakupenda ni usemi unao tumika kueleza hisia ya upendo au mapenzi kati ya mtu moja na mwingine. Unaonyesha thamani ya hisia za kina, huruma na heshima kwa mtu husika. Ni usemi wa moja kwa moja unaotumika kuonyesha kwamba mtu anadhaminiwa anapenda au anahisia ya kiimeko au kwa mwingine.

Nadra ni sifa inaotumika kuweleza jambo tukio awali ambao utokea mara chache au siyo ya kawida. Ikionyesha kwamba jambo ilo nila kipeke lisizo eleweka na linatokia kwa kiwango kidogo. Neno hili linaonyesha upeke wa tukio awali na mara nyingi utumika kuweleza vitu vivio pungukiwa au vinavyopatikana kwa uraisi.

Benki ni taasisi ya kifedha inayotoa huduma za kifesha kama vile akiba, mikopo uhamishaji wa pesa na huduma nyingine za kifedha kwa watu binafsi, mashirika na serikali. Benki hufanya kazi kama mpatanishi kati ya watu wenye zaidi ya fedha na wale wanohitaji fedha na kwa kufanya hivyo huchangia maendelo ya kiuchumi katika jamii.

Hasa ni kitenzi kinachotumika kueleza jambo la msingi la muhimu au ambalo linapaswa kupewa kipaumbele zaidi ya kati ya mambo mengine. Neno hili linatumiwa hili kutuwa msisitizo kueleza umuhimu wa jambo au kutofautisha jambo fulani katika kundi la mambo.

Disemba ni mwezi wa kumi na mbali katika kalenda na ambayo uesabiwa kama mwezi wa mwisho wa mwaka. Disemba mara nyingi uusisha na tukio za mwisho wa mwaka siku kuu mapumziko na maandalizi ya kuingia mwaka mpya. Nimwezi unajulikana kwa shere za kifamilia na kijami na mara nyingi unachangia katika mipango ya kiuchumi, kielimu na kiburudani.

Kesho ni siku inayofuata mara moja baada ya leo. Ikitumika kueleza muda wa baadaye wa karibu. Neno kesho linahusiana na mpangilio wa muda na mara nyingine hutumika katika kupanga shughuli mikutano au matukio yanayotarajiwa kutoka baada ya siku ya sasa.